Mimi hujikinga na jua kwa kuvaa kofia kila ni napotoka nje. Nikiona jua kali sana napendelea kubaki ndani na kusubiri lipungue. Kama lazima ni toke huwa natafuta kivuli cha kutembea ama kukaa. Huwa na jitahidi sana kukaa juani kwa mudamrefu kwa sababu dinaharibu ngozi na vinginevyo. Hii unisaidia kuipuka jotokali pia na kujisikia mzuri zaidi. Kwanjia hii ninaweza kuendelea na shuguli zangu bila usumbufu mkubwa.

Mimi ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na kuboresha kazi yangu ama ujuzi wango kazini. Mafunzo ya mawasiliano na timu na timu ni muhimu pia kwangu kusababu nisaidia kushirikia na vizuri na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na zana za kidigitali ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mafunzo ya kupanga muda na kuongeza tija nayopia ni muhimu ili niweze kutimiza majukumu yangu kwa wakati vile vile ningependa mafunzo ya kujiongoza na kutatua changamoto kazini Kwa jumla mafunzo haya yangeongeza uwezo wangu na kunisaidia kufanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwanza kwa kuwa makini sana na taarifa ni nazo shiriki. Pili, siweki habari za kibinafsi kama vile namba ya simu ama mahali nilipo ovyo kwenye mtandao wakijamii. Pili, ya tatu samahani mimi hutumia nywila kali na tofauti kwenye akaunti zangu ili kulinda usalama wangu. Pia mimi huepuka kubofya viungo visivyo julikana au viumbe za kutia shaka ambazo kule mtandaoni. Na pia na hakikisha pia na chunguza mipangilio ya faragha kwenye programu tofauti ninazo tumia. Mwisho kukufanya hiyo nahisi niko salama zaidi ninapo tumia mtandao kila siku.

Laa, mimi sipendi kujaribu vyakula vipya naogopa tumbo langu linaweza kuharibika Nikijaribu vyakula ambavyo, sijazizoea Pia ninapendelea kula chakula ambacho Nimekizoea na ninakijua Pia naangalia sana usafi wa mahali, ninapokwenda kula Mandhari ya eneo la chakula ni muhimu kwangu kabla sijakaa kula Kwa hivyo, huwa makini sana, huwa makini sana ninapochagua chakula changu.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kupanga taarifa zote kwa utaratibu mzuri. Mi huanzia na kukusanya taarifa muhimu na matokeo ya kazi nilioyafanya. Kisha nazipanga kwa lugha rahisi na inayoeleweka kwa kila mtu. Pia nahakikisha ripoti ina malengo. Kazi iliofanyika na matokeo yake. Pia napitia ripoti tena ilikuerekebisha makosa kabla ya kuituma. Hi hunisaidia kuwasilisha kazi yangu kwa uwazi na kwa ufanisi.

Mimi sipendi kitanda kigumu kabisa. Mimi napendelea kitanda ambacho ni laini na kuchakustarehesha. Kitanda kizuri unifanya njisikie huru na nipumzike vizuri. Sipendi kuhisi kama ninalala juya kitu kinacho nichosha mwili. Ninapolala nataka mwili wango pomzike bila maumivu. Ndiyo maana kitanda laini uniposingizi mzuri na mapomziko kamili.

Kwanza kabisa, mimi hupanga wiki yangu mapema kabla ianze. Kitu cha kwanza, ninaandika kazi zote, ninazotakiwa kufanya wiki hiyo. Kisha napanga kazi kwanzia zilizo na haraka ama umuhimu. Ahadi zile zilizo rahisi. Ninagawa kazi kwa siku tofauti, pia ili nisijichoshe kwa siku moja. Pia naacha muda kidogo wa kupumzika. Na kushughulikia mambo ya dharura ama mambo ya kibinafsi ilio na dharura mpango huu hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kwa wakati na kuifanya kazi vilivyo.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanifanya kufikiria na kunipa burudani. Napenda hadithi zenye ubunifu kwa mambo yasiyo ya kawaida. Hata hivyo, sipendi hadithi za kutisha. Napendelea hadithi za ajabu zenye ujumbe mzuri na mafunzo hasa ya kisayansi na mengineo. Hadithi hizo hunifanya nipumzike na kufurahia, kusikiliza ama kusoma. Kwa ujumla, hadithi za ajabu zisizo za kutisha hunivutia zaidi.

Kwa sasa sina televisheni, kwa hivo siangalii vipindi. Lakini niipo kuwa naviangalia, nilipenda kipindi kimoja. Kipindi chaucheshi, ambacho kiliwa kinaitwa Churchill Show. Nilikipenda sana kwa wale wachekeshaji, waliokuwa huko. Kipindi hicho chaucheshi kilinifanya kucheka sana. Na pia kilinipa burudani wakati ni kuwa nimechoka. Lakini hata leo mimi huangalia vipindi hivyo kwenye mtandao.

Amimi nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano kama vile baluwa pepe na pia Whatsapp, Zoom na zinginezo. Uwa tunapanga mikutano yetu ya kawaida ili kujadili kazi na changamoto zake. Kila moja yetu anapewa uwa napewa majukumu yake na muda pia wakuyatimiza. Watu na shirikiana kufanikisha malengo yetu kubadilishana taarifa na maone. Pia sisi hutumia sana zana za kijiritali kupanga kazi na kufuatilia maendeleo. Hiu nisaidia timu yangu kufanya kazi kwa mshikamano hata iki watu kombali kimuili.

Ndio nimewai kulima. Kama miaka kumi iliyopita nilisaidia sana mama kulima shamba alilokuwa nalo. Shamba hilo lilikuwa la familia na lilinifundisha sana kazi ya nyumbani. Nilijifunza vitu kama kupanda mbegu, kutoa mavuno na vitu kama hivyo. Na pia lilinifundisha bidii na umuhimu wa kufanya kazi kwa nidhamu kutoka hizo. Siku ninapenda sana kulima na ningependa kuwa na shamba langu mimi mwenyewe.

Jambo linalo nifanya kufurahi sana ni kupata mafanikio kazini. Ninapenda sana wakati nimefanya kazi yangu vizuri na kutimiza malengo yangu. Pia, ninapofanya mambo mazuri na kukutana na familia yangu, jambo hilo hunipa furaha sana. Jambo, lingine ni kuwa na afya ya mwili. Ninapofanya mazoezi najihisi mwenye furaha. Na jambo lingine pia linalonifanya kuwa na furaha ni kama vile timu yangu inaposhinda mpira wa miguu. Hizi ni sababu zinazo nifanya nijisikia mwenye furaha. Na kila mara, ninapo kumbuka haya mambo, moyo unajaa shangwe.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya historia sana sana. Pia napendelea vitabu vya historia ambavyo vimejaa taarifa za kweli na vinanavyonifundisha mambo ya zamani. Pia napenda vitabu vinavyoniongeza maarifa na ni kunifungua akili. Ninasoma vitabu vinavyo nifundisha jinsi ya kushirikiana na watu wengine vizuri vingine vina nisaidia kupata suluhisho za kazi na hata kusuluhisha matatizo ya kinyumbani Kwa ujumla uwa napenda vitabu vinavyo nifanya nijifunze mambo mapya na kuboresha maisha yangu.

Mimi hujitunza sana. Kwanza kabisa mimi hukula chakula kizuri na nilichopika mimi mwenyewe. Sipendi vyakula vya kununua kwenye maduka kwa sababu mara nyingine si za kiafya. Pili, napenda kufanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi mara tatu ama tano kwa wiki moja. Pia najihepusha na mambo ambayo, ambayo yatanipea msongo ya, msongo wa mawazo, mimi penda sana vitu ambavyo vina nipa akili yangu inafanya iwe tulivu. Jambo lingina ni kunywa maji mengi. Kila siku mimi hujitahidi kunywa lita kama tano kwa siku ili kuendelea kuwa na afya mzuri. Kwa njia hizi, ninahakikisha mwili, mwili wangu na akili yangu zinaendelea vizuri.

Naam sijawai safiri kwa ndege, lakini nina matumaini kuwa mwaka huu nitapanda ndege na nitatumia ndege kwa mara yangu ya kwanza. Ningependa kwenda Mombasa kisumu ama miji mingine ilioko mbali. Kwa sasa sijawai, lakini natumai kuwa mwisho wa mwaka nitafanya kufanya hii safari. Pia ni ya ndoto ya kusafiri kutoka inchi yangu kwenda inchi nyingine safari. Hizi natumai zitanipa furaha kubwa. Nita jisikia ni na msisimuko wa kusafiri kwa mara ya kwanza kupitia ndege.

Mimi hutumia simu kwa njia ya mawasiliano, kupata habari, kujifunza na pia kujiburudisha na kupanga mambo yangu. Mimi hutumia simu kwa muda wa masaa kama nane hivi nikipimia ni kama masaa manane ama kumi hivi na natumia kwa programu za kijamii kama Twitter, WhatsApp na Facebook kwa njia ya mawasiliano. Pia simu yangu, simu mara ya kwanza kupata simu ilikuwa kama miaka kumi na tano iliyopita na niliitumia sana kwa mawasiliano na marafiki wenye umri wangu. Kwa sasa huwa natumia simu, huwa nazima simu wakati ninapokuwa na familia ama wakati wa mapumziko, ama wakati wa kulala pia mi hupenda sana kupunguza matumizi ya simu, ninapokuwa kazini ili niweze kumakinika kwenye kazi na kuifanya kazi yangu vizuri.

Tunda ninalolipenda sana ni miwa. Napenda miwa kwa sababu ni tamu na hunipa nguvu kwa haraka. Pia ni tunda lenye maji mengi. Linanifanya nijisikia baridi kidogo ninapolikula. Mara nyingi nala na sipaswi kuchemshwa, ila napenda tu juisi ya miwa. Miwa pia ni rahisi kula na ni lishe bora kwa mwili. Kila ninapo kula miwa hunifanya najisikia nimepata nguvu.

Napenda somo la fizikia, hasa mambo ya astronomia. Napenda kujifunza kuhusu dunia, jua na sayari nyingine. Pia navutiawa na vipengele vya anga na viumbe vina vio zunguka katika mfumo wajua. Somo hilo lina nifundisha jinsi nguvu na harakati zinavyo kufanya kazi. Napenda pia kuona picha na michoro ya sayari na nyota. Kwa jumla, fikizia na astronomia ni masomo ya sayansi ambao univutia sana na kunifundisha mambo mapya kila siku.

NDio, natumia mitandao ya kijamii kila siku, natumia mitandao kama vile x za ilijulikana zamani kama twitter, facebook, whatsapp, linkedin, na pia natumia instagram, kushirikiana na marafiki, na kujifunza mambo mapya, mitandao hii inanisaidia kuwasiliana na watu, na kupata habari za umuhimu, pia utumika kupanga shughuli zangu na kushiriki maoni. Kwa jumla, mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kwanza ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, mimi hupenda kushirikiano kwa mawasiliano yenye uwazi. Kila moja wetu, ana majukumu yake, ana jukumu lake, na anapewa malengo yake, haswa, aweze kuyafanikisha. Pia napenda kusikiliza maoni ya wenzangu na kutoa mawazo yangu mimi mwenyewe kwa heshima. Huwa tunapanga kazi kwa pamoja na kufuatilia maendeleo kila hatua. Pia, ninahakikisha kuwa mashirikiano yetu yanapeanwa kwa amani bila mizozano yoyote. Kwa njia hii, kazi yatimu inafanyika kwa ufanisi na kwa furaha.